Ndiyo, mimi natumia mitanda ya kijamii kwa shughuli nyingi sana sana. Kwa mfano natumia Facebook kuongea na marafiki, kujuliana hali, na pia kutazama video katha katha. Natumia pia Instagram, natumia pia mitandao wa WhatsApp, na natumia mitandao wa TikTok. Yote ni mitandao mizuri ya kijamii.

Kitu cha thamani ambacho naifadhi kwa sasa ni kipande cha fedha aMbacho nilikipata wakati tulikuwa shugulizetuza kuchimba mchanga kule kwenye mto mto wenye unaitwa mto yala na unajulikana kuwa na madini mengi ikiwemo fedha Kwa hivyo kipande hiki nimekiifadhi labda siku moja nitakiuza.

Mafunzo ya kazi ambayo ya yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya teknolojia. Nilianza kujifunza teknolojia tangu nilipoanza kazi na nikaanza kutumia teknolojia kwenye kazi zangu. Kwa sasa najifunza teknolojia ya AI na mafunzo haya ya medhirisha kuwa ya na umuhimu mkubwa kwenye kazi haswa kazi kama yangu.

Mimi ni mtu mmoja ambaye anapenda sana kufanya kazi za nyumbani, kazi zile zozote ambazo utazitaja, iwe ni kupika, kuosha, kufua nguo, kuangalia boma, kazi zote za nyumbani mimi huzifanya kwa ustadi, hii nitabia ambayo nilifunzwa na mamangu, nami pia nitawafunza wanangu kuifuatilia.

Kila wakati nina poingia mtandaoni, mimi husoma maoni kutoka kwa watu wengi tofauti tofauti. Na ninapenda kusoma maoni haya kwa manake hunipa muktadha wa mambo mengi. Mimi hujua fikra za watu kuhusu jambo fulani na hivo hunisaidia kujua yale ambayo watu wengine wanafikiria kuhusu maswala tofauti tofauti.

Ikifika kuchagua kati ya shati au tishati, lazima nizingatia mambo katha wa katha, kwa mfano kuna mahali ambapo siwezi enda na tishati, na kuna mahali pengine pia hainipasi kuenda na shati. Kwa hivyo shati au tishati, zote mbili zinafaa ilimuradi zimetumika kwa muktadha unaostahili.

Kwa kweli, mimi ni mtu wa kuwai. Mimi hufika mahali mapema sana. Na sio mahali popote tu, kila mahali. Yaani, iwe ni kuenda kwa masomo, mimi hufika mapema. Iwe ni kuenda kazini, mapema niko pale. Nilipokuwa shuleni, nilikuwa nawai mapema. Kwa hivo, sijapendelea kuchelewa mie.

Chumba changu cha kulala kina vitu kadha vya muhimu, kando na vitu vya kawaida kama kitanda, mahali pa kuweka nguo na mahali pa kukaa, ninapofanya shughuli zangu, mimi niko pia na vitu vingi ambavyo nimeweweka pale, nina taa, spesheli nazotoa mwanga ule wa kupendeza, nina mziki wangu wa kusikiza wakati nalala na vitu vingine tu.

Kuhusu tathmini za kazi nahisi kuwa ni vyema kupima au kuangalia utenda kazi ya mfanyi kazi na kupima vigezo ambavyo vilikuwa vimewekewa ili kujua iwapo anatimiza malengo yake au la. Inasaidia sana kuhakikisha kwamba kazi inafanyika vile inafaa.

Kwa kawaida, mimi huoga mara mbili kwa siku, yani naoga asubui ninapoamka, ili nikue sawa kuelekea shughuli zangu za kila siku. Na pia naoga jioni, baada kumulza shughuli zote za siku, naoga basi ndio niwe na usingizi mwema. Kwa hivyo ni marambili, labda litokee jambo lingine, dio libadilishe mambo.

Mimi napenda filamu zote zile zenye elimu za kuelimisha watu, filamu ambazo zinasaidia jamii na zinasaidia watu kufikiria mambo ya kuendeleza jamii. Iwe filamu ya yote kama ni mambo ya uchumi, mambo ya maisha, mambo ya siasa, bora mwisho wake inaelimisha watu.

Mimi hushugulikia wateja kwa kuwauliza maswali na kutaka kujua hisia zao. Maanake naamini kwamba nisipoelewa jinsi wateja wanafikiri na wanapo na mambo ambayo wanatarajia kutoka kwangu, basi itakuwa vigumu kuwashugulikia. Kwa hivo, mimi utumia muda mwingi sana kuwaelewa wateja wangu.

Naitha amini sana kazi yangu ya uwandishi. Nina pokuwa na andika hadithi, tamthilia, vittabu, ama mambo yoyote, ata taarifa za matukio, uwa na dhamini sana uwa na naile msukumo ya kutaka kujitolea kutoa mambo mazuri zaidi.

Simu yangu mimi huitumia kwa vitu kadhaa lakini chenye natumia kwa zaidi ni kupiga simu Yani niongee na mtu moja kwa moja, Ninapopiga simu basi mawasiliano inakamilika papo kwa hapo. Singojei muda mrefu anijibu kwa ujumbe mfupi ama kwa mtandao, hapana. Ni hapo kwa hapo.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini kwa sana ni kampuni yetu ya safaricom. Hii ni kampuni ya mawasiliano hapa nchini Kenya. Kampuni hii imekuwa kwenye biashara kwanzia mwaka wa elfu mbili, ya ni miaka ishirini na tano kufikia sasa hivi. Na imefanya mambo mengi sana ya kufuraisha kwa uo mda.

Mimi kuanzia jadi napenda mkate ule ambayo nimewoka mwenyewe pale nyumbani. Nikona kovu la kuwoka mikate na ninapopika mikate yangu mwenyewe pale nyumbani basi huwa tamu zaidi kushinda ile inayonunuliwa madukani. Ni mambo tu ambayo napendelea kuyafanya humuhumu.

Nimefuga wa nyama wengi tu wakiwemo wale wa nyumbani na wale wa Ata wengine sio wa nyumbani kwa mfano kuna siku nilimtega nyani na nikamfuga unajua yule ni mnyama mapori lakini alikaa kumbani kwangu muda majuma mawili niposa nikamuachilia lakini kawaida huwa na ngombe na mbwa kali nyumbani.

Kinywaji ninachokipenda kunywa sana ni kinywaji cha soda, aina ya Fanta. Fanta unajua ladha yake ni ya machungwa. Kwa hivo mimi kwa vile napenda machungwa, ndipo pia napenda soda, aina ya Fanta. Soda hizi nazipenda haswa zikiwa baridi, manake huko kwetu joto huwa jingi mno.

Rafiki wangu wa karibu zaidi anaitwa Victor Owiti Victor tulikutana na yeye miaka zaidi ya 20 iliyopita tulipokua tukisoma shule ya upili Tangu wakati huo tukaenda chuo kikuu pamoja na sasa hivi tunafanya kazi pamoja na Victor ndiye rafiki wangu wa dhati.

Mimi ufanya kazi zaidi wakati wa asubui. Asubui nina poamuka ni na poingia kazini, basi hayo ndiyo masaa ambayo mimi huwa na nguvu tele tele. Akili huwa shupavu na huwa niko tayari kukabiliana na changamoto zote. Kwa hivyo masaa ya asubui ndiyo masaa ambayo mimi utuanga kazi sawasawa.

Mara mingi mimi hutumia muda wangu wa bure kusalimiana na marafiki zangu na kuburudika. Kwa sababu hiyo ndio nafasi pekee huwa napata kando na kazi Pia mimi hupenda kuenda nyumbani na kushughulika na jamii yangu watoto na mke wangu Hivo ndivo mimi hutumia muda huu.

Mimi hupenda kucheza mchezo wa soka, yaani mpira wa migu. Mpira huu nimeucheza tangu utotoni. Nikikueleza vile ninapenda kucheza kwenye kiungo cha kati, hutaamini. Mimi hupanda kutoka nyuma hadi mbele na kupeana mpira ili wale washambulizi wa funge mabao.

Marafiki wapya mimi uwapata au kuwafanya kutokana na mitandao ya kijamii na zingine zote zile mikutano mimi huenda. Marafiki hawa maramingi huwa kwenye vikundi vyetu, tunapokutana, tunaponjuliana hali basi. Wengine huwa marafiki na wengine huwa si marafiki lakini hivyo ndo mimi huwapata.

Huku kwetu ukimuliza mtu kama anapenda kula wali ama ugali atakuambia hilo si swali kame. Kwa sababu watu huku anatambua ugali. Ugali uliotengeneza vizuri kwa ungasafi wa mahindi, huo ndio, hicho ndio chakula ambacho kila mtu anafurai kukila. Mimi ni kiwa mmoja wao.

Zawadi nzuri niliowai kupokea ni mkufu, wa fedha. Mukufu huu urinunuliwa kwa pesa mingi mno na ulinunuliwa na mwanasiasa fulani, ambaye alikuwa ananipongeza baada ya kumfanyia shughuli za kampeni, wakati wa kura. Hadi sasa hivi, niko na mkufu huu na nanauenzi mno.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni nyama ambayo imekaushwa kwa umbali na moto ni nyama ambayo ni maarufu sana kule magaribi mwa nchi ya Kenya Nyama hii huwa haipikwi na mafuta wala viungo vingine vingi Huwa inachemshwa tu na maji na inaweza kaa muda mrefu sana bidha kuharibikia.

Mimi hutumia mbinu zote ziliyopo kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu. Naweza wapigia simu, awe niwaandikie ufu ujumbe mfupi au nitumie mutandao wa whatsApp ili muradi niwafikie. Mara nyingine pia mimi hutumia mtandao kuwa wasilisha ujumbe wowote ambao, ningependa uwafikie.

Nafurahia sana wakati hali ya hewa ni ile yenye jua nyingi na hakuna mvua yani huo ndio wakati ambao kila mtu yupo tayari kutoka inje ya nyumba na kujivinjari utawawona wengi wamejaa kule kwenye mabarabara kwenye vituo vya kujivinjari kwenye bichi ufuoni kule utawawona wamejaa.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali. Ugali ni chakula cha hapa nchini Kenya na Afrika kwa jumla ambacho kinatengenezwa kutumia unga wa mahindi. Ineza kuwa unga wa mahindi wa manjano ama unga mweupe pepepe. Ugali huliwa na mboga, nyama, samaki na vitu vingine vingi.

Napenda mwanga wa kati. Manake mwanga mkali huwa nahisi ni kama unanisumbua kwenye macho. Ninaposoma na mwanga mwingi nasikia machozi yakianza kutoka machoni na huwa sifuraii. Hila mwanga wa kati unifanya najisikia vizuri sana. Diyo maana taa zote kwenye nyumba nimeziweka mwanga wa kati.

Mimi napenda rangi nyeupe Wanasema rangi nyeupe inaashiria usalama au amani na ndiyo rangi ambayo mimi upenda kuitumia mahali kwingi Utaipata kwenye ukuta wangu wa nyumba, kwenye nguo zangu, kwenye vitu vingi tu huwa nachagua rangi nyeupe.

Vitu vingi tu napenda kuvinunua, napenda kununua nguo, napenda kununua chakula, napenda kununua viatu, vitu vingi tu ila mimi honunua kitu ambacho nina uhakika nakihitaji, huwa sipendi kununua vitu nisivyo vitaji maanake hiyo inaashiria utovu wa nidhamu katika kutumia pesa.

Ndiyo, mimi hutumia teknolojia ya sauti kwa mambo mengi, teknolojia ya sauti kuwasilisha ujumbe kutoka sehemu moja hadi nyingine, teknolojia ya sauti kuimarisha usalama na teknolojia ya sauti iko na vitengo vingi sana ambavyo vinahusika haswa na kazi zangu za kila siku.

Mara nyingi mimi hupenda madukani siku za wikendi, manake hapo ndio mimi huwa na wakati wa kutosha kuenda kununua chochote kile mbacho kinakosa nyumbani. Siku za wiki huwa nikona shughuli nyingi hapa na pale ofisini kwenye biashara zangu, kwahivyo huwa sipati nafasi ya kuenda madukani.

Tangu utotoni, nimekuwa nikinywa kinywaji cha chai kila asubuhi. Tunaeza sema ni mazoea maanake nilijipata tu nikinywa tangu, nilipoanza kupewa na mamangu. Hadi leo mimi mzee mzima bado nakunywa chai kila asubui. Inaweza kuwa chai kwa mkate, chai kwa keki, chai kwa viazi, bora chai iwepo.

Mimi sipendi nywele zangu kuwa kubwa sana. Mimi ni ule mtu upenda nywele zikiwa fupi fupi. Dio maana huwa naziponguza mara mbili kwa wiki. Tanipata kwenye kinyozi nikinyoa, nikiakikisha kwamba nywele zote zimepunguwa ndiposa, kichwa changu, kiwe safi na mimi mwenyewe nionekane msafi.

Hali ya hewa leo imekuwa yenye jua kali na joto jingi. Leo kuanzia saa moja asubuhi, jua lilikuwa lisha chomoza na limewaka kweli kweli, limechoma kweli kweli. Na hadi sasa hivi tunaelekea jioni, bado ni jua ni kali. Na watu wengi wamekuwa nje kwa sababu ni msimu wa kusafiri.